Ndiyo, napenda kupiga picha, ingawa sifanyi kitaalamu, napenda kupiga picha kwa sababu inanisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kuona uzuri wa vitu vya kawaida kwa mutazamo tofauti. Wakati mwingine napiga picha za asili marafiki au matukio madogo ya kila siku kila picha inanifanya nikumbuke hisia za wakati huo na unanipa furaha. Kwa ujumula kupiga picha ni njia rahisi ya kujieleza na kuhifadhi nyakati muhimu katika maisha.

Ndiyo, napenda kutembea musituni. Kunipa nafasi ya kuwa karibu na asili kunanisaidia kutuliza mawazo na kupunguza musongo wa mawazo. Ninapenda kusikia sauti za ndege kuona miti na hewa safi ambayo hunifanya nijisikia huru na mwenye nguvu kutembea msituni pia hunipa muda wa kujitafakari na kujifunza kudhamini mazingira yanayo tuzunguka. Kwa ujumla ni shughuli ninayo ifurahia na huniacha nikiwa na amani ya ndani.